Tabia nayopenda kwa wengine ni tabia ya kuwa na huruma, like mtu anapokuwa na utu, asikuwe mtu wa madharau, asikue anawanyanyasa wasiojiweza maybe. Niseme kwamba yeye maybe amepanda daraja kidogo, kuna wenzake walio chini yake asiwakanyage au asiwadharau kwa sababu sisi wote ni sisi wote tuko sawa mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye utu wa ni mtu ambaye anajali maslahi ya wengine ambaye atijali kwa hivyo mtu anayemiliki tabia hiyo huwa ni rafiki yangu na huwa ni mpenzi mbele za Mungu kwa hiyo.

Lugha ambayo napenda kujifunza ni lugha ya Kifaransa. Kwa sababu, Kifaransa huwa ni lugha nyepesi kuhika au kujua. Na pia nina ndoto ya kutembelea mji wa Ufaransa pale ambapo natamani, kuteamakao yangu pale, kuishi pale kama Mfaransa. Na kujifunza lugha ya Kifaransa itanisaidia wendaapo nikafanikiwa kusafiri au kuishi Ufaransani nuko. Inaeza kwa ni rahisi sana mi kuendelea kujifunza lugha hiyo kwa sababu nitakuwa tayari nina ninaufahamu kidogo au nina uelewa kidogo wa lugha hiyo.

Kila jioni baada kabla ya kulala mimi huomba Mungu. Na kabla ya kuomba pia mi huingia mtandaoni kuangalia mambo yanayoendelea nchini. Kucheza mchezo kwenye simu yangu haswa mchezo wa kandanda especially mchezo wa eFootball ambayo.

Kila asubuhi ninapoamka kitu ambacho mi hufanya ni kuomba kushukuru Mungu kwa sababu ya uhai kwa sababu bila Mungu nisingeweza kuona siku hiyo ama nisingeona asubuhi au nisingefika asubuhi kwa hiyo kila asubuhi mi ninapoamka kitu ambacho mi hufanya ni kuomba Mungu kisha baadaye kuandaa chamcha.

Naam, napenda kupika. Naam, napenda kupika kwa sababu. Katika jamii ya kiafrika. Mwanamuke ni lazima. Ajue kupika na apende kupika kwa sababu. Hilo ndilo jukumu lake kuu katika familia. Kwa hiyo, mimi hupenda kupika haswa chakula ambacho ni nyepesi. Na kupika nyama, pilau, chapati, mandazi. Hasa ugali ndo sipendi kupika.

Kwa upande wangu mimi binafsi, kwa kawaida huoga mara mbili kwa siku, au siku nyingine naweza oga hata mara tatu kwa siku. Inalingana na kazi ambayo nimefanya au mazoezi ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo kwa sababu mimi kama mwanamke ni jukumu langu ninahitajika kuwa msafi kila wakati.

Napendelea t-shati kwa sababu t-shati huwa haswa wakati wa jua t-shati huwa nyepesi na huwa rahisi kufua. Halafu pia ukizingatia, ukilinganisha t-shati na shati, shati huwa na joto, ukilinganisha na t-shati.

Kinywaji ambacho na kinywaji nacho kipenda zaidi ni kahawa. Kinywaji hiki mimi hukinywa wakati wa usiku, saa tatu usiku wakati ya au kabla ya kuingia kitandani. Kinywaji hiki wala sikuelezwa na mtu nili, nilijaribu mwenyewe. Nahisi vizuri baada ya kunywa kinywaji hiki.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni juisi. Ni juisi juisi ya mango. Kinywaji hiki huwa na ladha tamu. Napo kinywa nahisi moyo wangu unatulia, unapata barafu, unatulia tuli, you know.

Naam, natumia mitandao ya kijami haswa mtandao wa Facebook na Instagram. Napenda sana kutumia mitandao hiyo kwa sababu kuna baadhi ya mambo najifunza, kuna habari zinazowekwa pale, au kujifunza baadhi ya mambo yanachipuka nchini au ata duniani.

Nafanya mazoezi jioni kwa sababu baada huko jioni napata kuwa siku nimefanya kazi mingi kwa hivyo nataka kupumzika haswa mimi kama mtu wa kucheza huwa nafanya mazoezi yangu jioni baada ya siku baada ya siku kuwa na misukosuko na misongo huwa nafanya mazoezi ili kutuliza akili kwa hivyo mimi ni mpenzi wa kufanya mazoezi kipindi cha jioni kabla ya.